Hospitali siendi sana, mara mingi naezajipata kwa mwaka nimeenda ospitali kama mara moja, ama mbili. Hii ni kutokana na mazuse ambao anafanya, na vyakula ambavyo na wakikula, vinanipa afya bora. Kwa sababu ya hivyo, sasa hospitali siendi kwa mara mingi, kwa mara moja ama mara mbili kwa mwaka. Ama saa zingine naeza kaa bila ata kuenda.

Ningipenda sana kujaribu mchezo wa kabumbu ama footballi. Mchezo ambao nimekuwa nikiutamani kwa muda mrefu. Na mchezo pia ninao tamani kujua. Hile sijapata nafasi maalumu ya kuwa katika nafasi hiyo. Kwa hivyo ningipenda sana kujua mchezo wa kabumbu ningefurai sana.

Ndio napenda hasa piano, napenda unavotoa sauti nzuri, na sauti mbalimbali, napenda sana kupiga piano, hasa kanisani, katika sherehe, na mahali mbalimbali, napopata nacho, napenda sana kupiga piano, ni kifaa kizuri sana.

Ninazo programu mingi sana katika simu yangu ila programu ile ambao naitumia kila siku ni mtandao wa exe. Napenda sana kuingia katika mtandao wa exe kasababu ya kuelimika. Na kupata taarifa ya nini ni kinachoendelea katika taifa hili. Pia duniani ni nini ambacho kinachoendelea So mara kwa mara natumia mtandao wa exe.

Napenda filamu ya mipigo ijulikanao kama vile action. Pale mangumi yanaporushwa mateke. Vitu kama vile kama vile boyka ni filamu ambayo naipenda sana. Kama ingine inajulikana kama undisputed. Naipenda sana so napenda filamu za vita. Filamu za bunduki filamu za makombora.

Ila sisomi gazeti kwa huwa sisomi gazeti ni kwa sababu kwa sasa hivi tunazo mitandao tunazo televisheni yani katpika mfumo digitali so gazeti kwa sasa sisomi sana wana mda mwingi napata tarifa zao kutoka kwa wanye televisheni ama katika mutandao wa X.

Napenda wanyama kama vile Simba. Chui wanyama mbao wana mbio. Ndege flani anajulikana kama vile kipanga. Ndege ambaye ana kasi sana ndege ambaye anakasi sana na anapenda kula vifaranga ama ndege wadogo wadogo. Napenda wanyama ambao wana mbio.

Katika kazi yangu, ya kupiga mbizi, ningeta kwa muda fulani niwezi kuwa kocha. Kuwa kocha ni kufanya nini? Kuwa kocha ni kuwa mtu ambaye anaeza funza watu kupiga mbizi. Katika mitandao, katika vitu mbali mbali, na pia kuwa na chuo changu ambacho ndakuwa nafunza watu kupiga mbizi.

Kuandika kwa mkono au kompyuta, napenda sana kuandika kwa mkono. Kwa sababu kitu ya kwanza mimi ni msanii na kwa muda mwingi napenda kuandika vitu vyangu chini. Ili nivikumbuke, ili nivieke na pia katika wakati napotaka kufanya mabadiliko inakuwa rahisi. Kwa hivyo napenda kutumia mkono na wala si komputa.

Kwa muda mwingi natumia baiskeli kwa sabu ni chombo ambacho ni changu na nakiamini na ni kizuri hata katika wakati kunapojamu ama kunavo magari yameshikana shikana katika leni ndefu basi ni rahisi kupenya. Kwa hivyo kwa muda mwingi natumia baisikeli na naipenda sana.

La, sipendi kusikiza redio, nahisia kwamba ni mfumo wa kitambo sana. Kusasa hivi kupata mbo na sikiza radio basi. Itakuwa ni kama ajajua vitu vingine ila kwa mimi sipendi kusikiza redio. Kwa muda mwingi tunapata kusikiza nyimbo katika simu yangu. Ama mashirika mbali mbali kama vile ma podkasti Mba kwa sasa hivi yako kwa hivyo siskizi redio mimi.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya Dubai nimesikia mambo mengi mengi kuhusu sana nchi ya Dubai. Kitu cha kwanza kinachonivutia kule ni ya majengo yao. Wana majengo mazuri, usalama. Na pia maali kwingi sana pa starehe. Na ngependa sana kutembelea nchi ya Dubai. Napofikiri nchi ya Dubai navofikiria safari yenyewe. Naona ambayo ni safari ambao maybe kwa kikazi. Ntakuja kuenda. Nchi hiyo na itakapofika ntafraia sana.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula mbalimbali na vyakula vipya. Hii ni kwa sababu nataka kujua, vyakula vyenyewe vinaonja aje na vina manufaa gani katika mwili wangu So mara kwa mara, najaribu vyakula vipya, hasa vyakula vya china ambavyo vina maajabu yake.

Kwa kweli napenda kahawa na kwa muda mwingi napoamuka asubui kitu ambacho nacho kiandaa ni kahawa nachemsha maji yangu moto kabisa katika birika langu la stima kisha niandae kahawa yangu ndaeka kahawa paketi moja ama kijiko kimoja cha chai katika kombe changu kidogo kisha nieke majimoto niongezo sukari So wakati mingi napenda sana kahawa na si asubui peke yake ila pia wakati napotoka kazini, ndaja na niandae kahawa ingine tena ninywe kwa hivo napenda kahawa sana.

Kwa sabu mi ni mwanamziki, kwa muda mwingi napenda sana kupiga densi. Napenda sana kupiga densi. Hata wakati napokaa nyumbani peke yangu, nitafungulia kifaa changu cha mziki, ninaweka mziki ambao naupenda kisha nikatike densi. Napenda sana kukata densi. Kata kiuno.

Ndiyo, napenda kupika, napenda kupika sana, hasa mchele ama chapati. Kupika ni kitu ambacho, nacho kipenda kutoka nikiwa utotoni, na licha yote, napenda sana kukula chakula ambacho, mimi mwenyewe nimekipika, sababu najua vile ambavyo nimekiandaa.

Tunda langu la kupendeza, napenda sana ndizi. Ndizi ambayo imeiva ni tunda ambalo ninalipenda sana sana sana kwa manufaa yake mbali mbali. Kama vile kukupa nguvu na pia unapokula ndizi usiku basi unapata usingizi mwanana napenda sana ndizi kwasabu ni tunda litamu pia.

Sifa nzuri ya kiongozi ni kuwa na usawa katika mahali popote alipo na katika kazini ama mahali popote alipo kuwa na usawa kati ya watu mbali mbali, kati ya watu ambao wana vyeo mbali mbali ila isiwe ni kufinyilia wengine kutokana na vile ambavyo walivyo ama kulingana cheo ambacho wanacho. Sifa nzuri ya kiongozi ni kuwa na usawa wa kila mtu.

Napenda kulala mapema. Na kitu ambacho kinacho nifanya nipende kulala mapema kwa sababu mwili wakati wa siku nzima mwili umepata kuchoka na unafaa kupumzika. Na pia usingizi wa kulala mapema una manufaa yake kama vile kuondoa msongo wa mawazo na pia kupata muda unaofaa mwili kupumzika kwa kesho yake.

Tathmini yangu ya kazi ni kitu ambacho nakifuraia. Kwa sababu ya kwanza ni kwa wale watu ambao naofanya nao kazi. Ni watu ambao wanaheshima, ni watu ambao wananipenda. Na na wapenda pia. Kwa hivo wapata kwamba tathmini yangu ya kazi pale naipenda sana.

Napenda sana kunywa maji baridi ila sipendi vinywaji vingine. Kwa sababu maji ni kitu ambacho kina manufaa sana katika mwili na kitu ambacho hakina vitu vingi ambavo vinavo weza kuletea madhara katika mwili so kwa muda mwingi napenda maji baridi.

Mimi ni mtu ambaye napenda kuamka mapema. Kisha nijitayarishe kama nikuoga kama nikunywa kiamisha kinywa na kisha nipange siku yangu itakavyo kuwa kwasababu naamini kwamba kuamka mapema kuna manufaa mbali mbali kama kujipanga na kutochelewa na pia kuwa tayari kwa kitu chochote.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Sababu ya kwanza ambazo napenda hadithi za ajabu ni kwamba zinafungua ubongo na pia zinakuwezesha kuona mambo ambayo ulikuwa huyaoni au mambo ambayo haukuwa unayatarajia yanaweza fanyika. Kwa hivyo hivyo basi inafanya kwamba napenda hadithi za ajabu.

Napenda mbwa. Sipendi paka kwa sana kwa sababu paka mara kwa mara. Yuko pale nyumbani. Na yale manyonya yake sana sana utapata licho katika vyakula. Ama yanakwama katika viti Webasi napenda mbwa. Kwa ulinzi na pia mbwa ana adabu na heshima kuliko paka.

Ratiba yango ya asubuhi kitu cha kwanza naamka saa kumi na mbili za asubuhi kisha naingia bafuni naoga natengeneza kahawa yangu moto kupitia kwa maji na pia napata kiamshwa kinywa kupitia mteremsho wa mandazi ama mihogo ama mayai nakisha nachomoka zangu kuelekea napoelekea kama ni kazini ama ni matembezi.

Sipendi kitanda kigumu napenda kitanda kizuri. Kitanda kizuri kinaleta usingizi mwanana na pia kinakupa starehe na utulivu wa mawazo. Ila kitanda kigumu basi utapata ya kwamba unaumiza sehemu zako kama vile mbavu shingo. Ila kwa mimi natamani sana kitanda kizuri.

Simu yangu natumia sana sana kuangalia video za mitandao na pia kuchati na pia kukoruzu ama kuangalia mipira video mbali mbali ambazo zinanifurahisha macho na zenye ucheshi. Na pia simu yungu natumia sana sana kupigia watu kwa ajili ya mazungumzo na mawasiliano.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kijulikanacho kama pilau. Pilau ni chakula ambacho ni maarufu sana upande wa pwani ambacho kimetengenezwa kwa vitu mbalimbali kama vile liki, dania, nyama, mchele, ama biryani, chumvi, mafuta, maji yakapata kuchanganywa mahali pamoja na yakapata kukaushwa. Pilau ni chakula kitamu sana na nakipenda.

Kampuni ya teknolojia nayo amini sana ni kampuni ya Sony. Kampuni ya Sony kutoka kitambo kutoka jadi ya imekuwa ni kampuni inatoa vifaa ambavyo vina tambulika, vifaa vyenye nguvu na vifaa ambavyo vina dumu kwa mda mrevu bila kuharibika. Kama vile rununu, televisheni, maredio na vitu vingi vinginevyo. Kampuni ya Sony ni moja wapo ya kampuni ambazo naziamini sana.

Zawadi nzuri ambao nishai pokea ni zawadi ya kiatu aina ya Air Force. Kiatu ambacho nililetewa na mpenzi wangu ambae ninayempenda sana. Ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwangu ambapo alipata kuniletea kiatu aina ya Air Force. Nilifurahi sana sana sana.

Ndio nimetembelea maziwa na mito mbali mbali upande wa Coastal Region ama upande wa pwani nimetembelea ziwa la Lake Chala na Lake Jipe maziwaa mbayo yana umaarufu sana upande wa kule wa pwani katika county ya Taita Taveta mito ambayo nimetembelea ni mito mingi kama Vile Tana River na River Loomiff upande wa Taita Taveta bado.

Mtu alie nifundisha jambo muhimu sana ni babangu. Babangu wakati mmoja alinambia, mwanangu unapotumia pesa. Hakikisha kwamba, ubakishe kiwango fulani cha pesa. Isiwe umeenda kununuwa kitu na pesa zote, ibaki ubaki bila pesa. Kwa hivyo unaponunuwa kitu, hakikisha unabaki na kiwango fulani cha pesa ambacho, kitakusaidia baadae.

Laa siishi mahali nilipozaliwa ila nilipata kutoka kutoka na shughuli mbali mbali za kikazi. Na za kielimu. Yaani moja wapo njia kutafuta hapa na pale. Kwa hivyo ikanilazimu mwenyewe kutoka sehemu ambayo nilizaliwa ambayo ni sehemu ya Taita kule upande wa Taita Taveta County sasa hivi niko upande wa Narobi Nairobi County ambapo najishugulisha na shuguli mbali mbali za kimasomo. Na za kikazi.

Sipendi kuoga kwa maji ya moto, ila napenda kutumia maji baridi, kutokana na afya yangu. Ila inalingana na wakati gani. Wakati wa baridi basi inanilazimu mi mwenyewe kuoga na maji moto kutokana na baridi. Ile wakati jua liko basi napenda sana kutumia maji baridi na ila si moto.

Mara mingi sichezi na watu, napenda kucheza mchezo yangu peke yangu, na michezo ambao naicheza mara mingi ni michezo ya kwenye simu na wala si nje. Ila wakati mwengine najipata nacheza huko nje, mpira wa kabumbu na watu mbalimbali ila sina mtu maalum ambaye naeza sema nacheza nae.

Kabla ya kulala, kitu cha kwanza nachokifanya ni kuhakikisha ya kwamba nimepata chakula kwenye tumbo, nimekula vizuri nikashiba, nahakikisha nimepiga mswaki. Kwa afya bora ya mdomo na meno, nahakikisha ya kwamba pia, nimejiekelea nguo ambayo si nzito sana, mbi nguo nyepesi ambao ni nzuri ya kulala, na pia nahakikisha ya kwamba, nimeomba.

Napenda kununua vitu vyangu kwenye masoko na wala si kwenye maduka kwenye masoko utapata vitu ambavyo ni fresh, vitu ambavyo ni maalumu havina kemikali ni vitu ambavyo vimetoka kwenye shamba vilivyo na havijaekwa vitu vingine vyovyote ndio maana napenda kununuwa vitu vyangu katika masoko.

Ninachofanya kuongeza uzalishaji wangu kitu cha kwanza ni kusevu katika benki mbali mbali na pia kujihusisha katika vyama na kueka pesa pale kama vile sako na vyama vingi vinginevyo na pia nahakisha ya kwamba situmii pesa ovyovyo bali netumia kwa njia ya adabu.

Muziki naupenda ni muziki wa msanii ajulikanaye kama Christian Shusho ni mwanamuziki wa ngoma za injili ama vile bongo. Na nyimbo yake moja ambayo naipenda ni ule nyimbo unaoitwa nipe macho nione. Napenda sana sana kusikiza muziki huu wakati ninapoelekea kulala kwa sababu unanituliza mawazo unanipa furaha moyoni.

Napenda kutumia mda na familia yangu. Wale ambapo tumetulia sisi wote mezani. Tunakula labda alafu tunangalia runinga kipindi fulani kama chauchokeshaji. Ama vile kama ni sinema ni kitu ambacho kinanufraisha sana tunapokuwa na familia yangu.

Wakati ninapofurahia ama ninapojifurahisha sana sana wakati wa furaha ni wakati ambapo nacheza mziki ama nachapa densi nakata kiuno natingisha viungo viungo vyungo vya mwili yaani nikumaanisha hapo ninafuraha sana ninaongeza furaha juu ya furaha.

Kumbukumbu ambayo nayo nzuri shuleni ni wakati fulani, tulikuwa tunaenda kwenye michezo ya kabumbu, tukaeza kuibuka washindi kwenye kwota fainali na tukaweza kupatiwa certificates za kuonesha kwamba sisi ni wachezaji bora sana katika mchezo wa kabumbu.

Kabla sijaanza kazi, nahakikisha ya kwamba, nina magwanda rasmi ya kazi nayoifanya, nahakikisha ya kwamba, nina vifaa navohitaji katika iyo kazi nahakikisha ya kwamba nina mtu wa karibu ambaye tunaweza saidiana katika kazi nayotaka kuifanya.

Ninapopatwa na msongo wa kazi kitu cha kwanza nachofanya nahakikisha kwamba nimeenda mahali, mahali penye siri. Mahali ambapo hamna kelele. Nitulie kwanza kama ni kinywaji baridi nikipate. Na kama ni mziki nieke mziki wangu taratibu nisikilize ili upate kutuliza mawazo.

Mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa Dubai. Mji wa Dubai unasifa tele kutokana na uzuri wake, sehemu zake za starehe na majengo yao marefu mazuri ya kupendeza macho. Mji wa Dubai ni mji ambao ningependa sana kutembelea siku zijazo.

Napenda kuenda cinema mara moja kwa wiki kwa sababu muda mwingi sana najipata niko kazi najikushughulisha na kazi. Kwa hivyo napenda kuenda kwenye cinema mara moja kwa wiki ili pia kutumia muda wangu vyema nazitumia muda wangu mwingi katika cinema bali katika vitu ambavo vinanifaa kimaisha.

Napenda kutazama inje sana kupitia dirisha na kitu cha kwaza ninachokiona upande wa inje ni mimea mbalimbali kama vile mahindi, migomba na miti mbalimbali na pia kuna majengo na barabara ambayo yamepitana kwa mbali. Na napenda sana kutazama nje wakati jua limewaka mwakati kumepambauka na jua likiwaka sana zaidi basi unapata mimea inakauka na wakati wa mvua pia utapata mimea inanawiri kwa sana.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video hasa ya kabumbu michezo kama vile PS5 nne tatu mbili ama moja pia napenda kucheza michezo ya video katika room yangu, kama vile Call of Duty ni michezo ya bunduki, na ni michezo ambayo naipenda sana.